Kumbukumbu gani nzuri ya unayo kutoka utotoni. Kumbu kumbu gani nzuri ya unayo kutoka utotoni. Kumbu kumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni wakati ambapo ningecheza na rafiki zako bila kusikia au bila majukumu yoyote. Yaani wasi wasi wasi wetu tu ulikuwa ni kuoga kufanya kazi ya shuleni na kucheza tu na kwa hivyo.

Chee unavaa saa naam napenda sana kuvaa saa sababu ambazo zinanifanya nipende kuvaa saa na mmoja ni napenda kuivaa kwa madoido yaani kuonekana vizuri na pili saa ni kifaa cha kuhakikisha kuwa sitochelewa mahali na wakati mwengine saa hunisaidia kuhakikisha afya yangu iko salama kwa kuhesabu nimetembea kwa mita ngapi na zaidi.

Niambie kuhusu mchezaji bora kwa mpira wa kikapu. Mchezaji bora kutika mpira wa kikapu ni Alehandro. Nampenda sana Alehandro kwa sababu anajitumanga sana. Na katika miaka yake mchache ambayo amecheza mpira huu ameweza kupata magoli mengi.

Unasherehekea mafanikio yatimu vipi nasherehekea ya timu yetu ya napokuwa mara nyingi huwa ninamarafiki zangu nina ninamarafiki zangu karibu nami. Tunachokifanya ni kununua beer na kuzinywa na kusherehekea kwa kuruka ruka kwa furaha. Na vigele gele ili huku tukipiga kelele na kufurahisha mioyo yetu.

Je umewai kufuga mnyama naam nimewai kumfuga mnyama wa paka nikiwa nyumbani kwetu nyumbani kwetu mna panya wengi na ilibidi tumchukue paka ili kumfuga ili aweze kuua wale panya na kuhakikisha tunaishi kwa usalama pia tumewai kumfuga mbwa mbwa wetu anaitwa jimi na ni mbwa mchangamfu na mwenye sura nzuri na ana upendo mwingi kuliko ata binadamu.

Unahifadhi, unahifadhi data yako vi wapi? Data yangu nyingi nahifadhi kwenye vitabu vya kuandikwa maana siamini sana mambo ya teknolojia kuna uwezekano mkuu mambo yetu ya kiteknolojia ya narekodiwa na kutuma kwenye kwenye sehemu mbali mbali ambazo zinachukua data zetu. Kwa hiyo mimi kibinafsi huwa naweka mambo yangu mengi kwenye kwenye kwenye kitabu vyangu h.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza mambo mengi mapya mfano, uandishi wa vitabu, utumiaji wa kompyuta, na mambo mengine mengi kama vile. Kama vile kushonesha nguo na kupika keki. Kwanza ningependa sana kujifunza keki.

Ni nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa motisha kazini ni kuenda nyumbani mwisho wa siku. Na pili ni kuhakikisha kuwa nina hela mfukoni. Yaani wakati tunapewa malipo na mambo mengini kama vile marupurupu, sherehe na vakesheni za ambazo zinatupeleka sehemu mbalimbali za kutembea dunia.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni binafsi sifanyi mazoezi asubuhi au jiona nafanya mazoezi yangu wa kati wowote nina pooga. Yani hata nikaoga asubuhi, nitayafanya. Nikaoga usiku, bado nitayafanya tu mazoezi yangu. Kwa iyo masaa haifuati nina chofuata ni, ninaoga saa ngapi.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Nafanyaje kazi na timu ya mbali? Napokuwa na timu ya mbali kufanya kazi, cha kwanza ni kuhakikisha nimejua kila mtu. Ana uwezo gani yaani kuna ule ambaye ana uwezo wa kupunguza. Kuna ule ambaye ana uwezo wa kuzungumza, kuna ule ambaye ana uwezo wa kiteknolojia. Kwa hiyo ni kujua tu kwamba kila mmoja ana uwezo gani kisha ninawapanga na aina ya uwezo wao.

Niambie kuhusu mchezo wako unayopenda katika olimpiki. Niambie kuhusu mchezo wako unayopenda katika olimpiki. Mchezo nayopenda katika olimpiki ni kukimbia masafa marefu. Mchezaji wangu hodari au ambaye nina mpenda sana kuliko wote ni Eliud kipchoge. Siyo tu kwa sababu anatoka katika nchi yetu mbali pia kwa sababu ana bidii sana na jinzi anavyo jituma kwa mafundisho na pia anaweza kushinda vitu vingi.

Eleza hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo imekuwa ni jua kali. Yaani tangu a subuhi jua kali lime waka ambalo limeweza kutu kutuzuia hata kutoka njeau kufanya kazi kwenye jua Hmm lakini jio ni jio ni kulinyesha kidogo katika mvua ya mavurivuri Uhu.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea kwa kupatana na jamaa, rafiki na familia yangu. Huwa wananiandalia mapochopocho, keki na zawadi kadha wa kadha. Na huwa nafurahi kuwa nao.

Jee, unapenda kupaa we hewa. Naam, napenda kupanda milima. Lakini sio milima mirefu. Mirefu, mirefu ambayo itaweza. Kuhadhiri afya yangu. Kama vile mount Kenya. Milima mifupi, mifupi ambayo, nimewezesha kuwa na nguvu na. Na courage, yaani, naam.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Unashiriki vipi katika jamii yako? Nashiriki na jamii yangu kwa kujitolea kufanya kazi panapohitajika mfano, kazi za kanisani ni wakati kuna kazi za kutoa hela au kutoa nguo au vitu vingine kusaidia mayatima na wanazozihitaji na mingine.